Rangi yangu ya kupendeza ni blue, kwa sababu inaashiria utulivu, amani na umakini. Hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye matumaini, hasa ninapoiona katika mazingira ya asili kama anga au bahari. Pia ni rangi inayochanganya vizuri na nyingine, hivyo hunivutia kwa urahisi na kunipa hali ya kujiamini.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, ufahamu wa teknolojia na ufahamu wa lugha nyingi. Mawasiliano huniwezesha kueleza mawazo kwa uwazi, teknolojia inaraisisha kazi za uchambuzi na utafiti, na lugha nyingi usaidia kufikia watu mbali mbali. Pia ni muhimu kwa na ushirikiano wa usimamizi wa muda ili kuakikisha kazi na kamilika kwa ubora na kwa wakati.

Ndio, mimi hutumia mitandao ya jamii ili kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa muhimu kama kinachoendelea nchini na pia duniani na pia kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, mimi hupanga muda ili kuepuka kutumia sana kwani matumizi makubwa yanaweza kuchukua muda mwingi na kupunguza umakini kwenye kazi au masomo. Mitandao pia hufanya iwe rahisi kushiriki mawazo na kujenga uhusiano wakijamii Mimi hutumia mitandao kama vile YouTube, Facebook, Instagram na pia X.

Zoea zuri niliojenga ni kupanga muda wangu vizuri kila siku. Hii inahusisha kueka ratiba ya masomo, kazi na pia mapumziko ili kila kitu ifanyike kwa wakati wake. Zoea hili limenisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wa kazi na masomo yangu. Huku nikiwa na muda wa kujiburudisha pia.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini, mimi hupanga kwanza kuelewa mabadiliko hayo na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi yangu. Kisha, mimi hujaribu kubadilika kwa mtazamo chanya, kujifunza ujuzi mpya unaohitajika na kushirikiana na wenzangu ilikuhakikisha mabadiliko yanatekelezwa kwa urahisi. Njia hii, hulisaidia kushugulikia mabadiliko bila hofu na kuboresha matokeo kazini.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiwango fulani. Huwa tunasalimiana na kushirikiana katika shughuli za kijamii kama vile usafi au sherehe ndogo na kusaidiana pali inapowezekana. Uhusiano huu hunisaidia kujenga hali ya usalama, urafiki na mshikamano katika jamii, jambo ambalo linafanya maisha ya kila siku kuwa bora zaidi.

Kwa kawaida, mimi hufanya mazoezi ya mwili takriban maratatu hadi maratano kwa wiki. Mazoezi haya ya nahusisha michezo nyepesi kama kukimbia, kutembea, au kufanya pia mazoezi ya nguvu kidogo kama vile kuinua wits. Mazoezi haya hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kuendelea kuwa na nishati kwa shughuli za kila siku.

Chumba ninachokipenda zaidi ni sebule kwa sababu ni mahali penye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha. Ni eneo ambalo linanifanya nijihisu huru na limetulia. Kinachofanya kipendeke ni mapambo yake mepesi na kioo kubwa kinachoruhusu upepo kuingia. Shughuli ninazofanya pale nikiwa sebuleni ni kama vile mimi hupenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au wakati mwingine kufanya mazoezi mepesi ya kunyosha mwili. Nikiwa ndani ya sebule yangu nijihisi mwenye amani na utulivu wa hali ya juu ni kama kimbilio langu la siri ambapo naweza kueka kando changamoto za ulimwengu wa nje na kujikita katika mambo yanayonipa furaha na burudani.

Kwa kawaida, mimi hufanya kazi vizuri zaidi, asubuhi mapema, wakati akili bado ni mbichi na haina uchovu. Sahizi, hunisaidia kukamilisha kazi zenye ufahamu mkubwa, kupanga mipango, na pia kufanya maamuzi kwa haraka na kwa usahihi. Pia asubuhi ni wakati mwili na akili vina usawa mzuri wa nishati. Na hivi hupunguza msongo wa mawazo na kuchoka haraka.

Ninapenda kula ugali zaidi kwa sababu ni chakula kinachotosha na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Pia ugali huenda vizuri na mboga na pia nyama mbalimbali. Hivyo hunifanya nijiskie nimeshiba na nikiwa na nguvu. Hata hivyo wakati mwingine pia mimi hufurahia wali. Haswa unapopikwa vizuri na kuandaliwa kwa ladha nzuri.

Naam tulikutana na rafiki yangu wa karibu wa aitwaye Benson, tulikutana shuleni wakati wa masomo yetu ya sekondari na mambo tunayofanya pamoja ni sana sana, tunapenda kuenda kufanya mazoezi asubuhi na nyakati za wikendi tunakutana kutazama mechi za mpira na kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu na uvumilivu wake ninalopenda kusema kumhusu ni kuwa yeye ni mtu mwenye moyo wa kipekee na ni baraka kubwa kuwa nae maishani mwangu.